Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Unaweza kushiriki ni jinsi unavyopenda kusherehekea. Kwanza ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi huhakikisha ya kwamba nimeamka mapema. Kwa sababu siku hiyo lazima niende matembezi mahali kidogo. Alafu kitu cha pili lazima nikue na nguo mpya kwa hivyo lazima nikue nimetayarisha nguo mpya labda nina familia, marafiki au peke yako mimi husherehekea na familia na marafiki pia je, unakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa unayopenda zaidi ndio nakumbuka nilikuwa ninaingia miaka saba Kwa hivyo ilikuwa siku ya furaha tele, sijawahi isahau, wazazi wangu walikuwa, anti zangu, ndiyo. Ni chakula au keki gani unayoipenda siku hiyo, napenda keki, sana sana na chapati na kuku na mchele. Ungependa kupokea zawadi gani siku ya kuzaliwa ijayo, ningependa kununuliwa gari, ndiyo.